Napenda kukula ugali. Nadhani hii imetokana na kukua mkenya halisi maanake chakula ambao inakulwa kwa sana ukiangalia ni ugali, ukiangalia hata katika bajeti za serikali wakiongelea mambo yale yanapanda ndiyo vyakula vyote vina shirikishwa, lakini haswa utaskia wanasema bei ya unga imepanda ama imeshuka, bei ya mahindi imepanda ama imeshuka. Hii inaonyesha umuhimu wa mahindi na tena unga wa ugali ambayo tena itatengeneza ugali. Kwa hivyo inaonyesha umuhimu wao katika kiwango cha kimataifa ama kitaifa na ukiangalia hata nyumbani pale nimelelewa, sisi tunakula ugali kwa sana. Kwa hivyo utapata ilikuwa nadra zaidi kukosa kukula ugali kwa siku. Na hii imefanya mimi pia nikakua mojawapo wale watu wenye wanapenda. Ukinipa nichague katikati ya wali ama ugali, nitachagua ugali. Wakati nitachagua wali labda ni kama nimekula ugali kwa sana. Nitachagua wali sababu nimekula ugali kwa sana. Lakini kama nimekula, sijakula ugali kwa siku, hapo hakikisha kwamba nitakula ugali. Nina uhakika.